Napenda filamu za drama zile ambazo zina zina drama mingi sana kwa sababu unileta karibu na na mie muko vile vile unifanya nijisikie kuwa niko nyumbani.

Nakula, napenda kukula wali, wali wamnazi na vile vile maragwe ya nazi. Ikitengenezwa pamoja, napenda kuikula kabisa. Nitamu na vile vile inaviungu vya kutosha ambayo inasaidia muili.

Huwa naenda kwa ibada mara moja kwa wiki, hiyo ni jumapili, tunaenda kuomba maombi, tunaenda kusifu maulana, kwa hivyo kanisa tunaenda jumapili, ambapo tunamka asubuhii tunajitarisha, alafu tunaenda kuomba.

Napenda mfumo wa digitali ama smartphoni ambayo nikonayo kwa sababu ina mambo mengi, ina intaneti naweza kuwasiliana na marafiki zangu na majama ambao wakombali na mimi. Kwa hivyo inarahisisha kazi, inafanya kazi kuwa na muda mchache kabisa.

Ndiyo nimewahi kulima na mimi napenda ukulima sana vile vile nina shamba langu ambalo nimepandilia mimea kama maharagwe, mahindi, vitunguu, nyanya kwa hivyo ukulima ni kitu ambacho nakipendelea sana kulifanya na pia ni ya kinanipatia mawazo mzuri.

Na naiamini samsung ata kwa nyumba yangu vitu zote zakidigitali zote ni samsung kuanzia simu kuenda rununu kuenda friji zote ni samsung kwa hivyo napenda sana kampuni ya samsung kwa sababu vitu zake ni vitu ambazo zinakawia na zinadumu.

Programu ambazo mimi nazitumia ni zile za kawaida ambazo kila mtu ako nazo, kwa sababu zinanipatia Tuseme kwa mfano kwa mfano whatsappu naitumia.

Nasomea ukulima, nataka kukua mkulima. Ukulima yani engineering. Napenda ukulima kwa sababu chakula ambacho tunakila kinatoka kwenye ukulima. Kwa hivyo na dani ni ile amu ya kuweka chakula na kula chakula ambacho kinafaa. Kili nifanya nikaweze kufanya kusomea hiyo kosi.

Ndiyo maramingi tena sana nimefanya kazi ya kujitolea. Kazi ya kujitolea imenifanya nipate ile mwemuko wa kusaidia watu zaidi ambao hawajiwezi. Na vile vile inanipatia nafasi ya kuwa na eksperiensi kwa yale mambo ambayo nafanya.

Ningependa kuona maendeleo ambayo kila mtu kila mtoto anapewa nafasi ya kupata elimu awe mtoto wakimasikini, awe mtoto elimu, elimu ndiyo maendeleo ambayo ningependa kuona kila mtu anapewa.

Ninapotaka kustarehe naita marafiki, jamii na nduguzangu na tunaenda katika mkahawa, tunaitisha vyakula, vile vile vinywaji na tunakunywa na tunasherekea. Baada ya hiyo pia tunaweza kukatika na ngoma ili tuweze kutoa sitresi.